Ninapenda kujifunza kwa kutumia mbinu mbali mbali lakini zaidi ninapenda kujaribu mambo kwa vitendo. Kwa mfano ninajifunza programu mpya napenda kuipeperusha kwanza na kujipakia majaribu ndogondogo hadi nizoee. Pia napenda kusoma maakala fupifupi au kutazama video za kiufundi kwenye YouTube zinazoeleza kwa urahisi dhana ngumu. Zaidi ya yote napenda kuuliza maswali kwa wale walio na ujuzi kwa maana mbeleko moja nzuri kwa mtu aliyejua inanipa mungozo bora kuliko kusoma kwa masaa.

Ndio, nimepata bahati ya kutembea ziwa Victoria juzi juzi tu. Lilikuwa tunikio la fura, kufurahisha na la kuvutia sana. Nilikaa ufukweni kwa muda mrefu nikitazama maji makubwa yalioonekana kama baharini. Yalikuwa yana amani sana na yenye rangi ya kimajano kidogo angani unapozama jua. Kitu kilicho nipendeza zaidi ni kuona wavuvi wakirudi na mashuwae zao zenye samaki wakati wa jioni. Kusikiza sauti za ndege wa mjini wakiitana ilinikumbusha jinsi maisha ya asili yalivyo rahisi na mazuri.

Kwa kweli maktaba ni kama mapumziko yangu ya siri. Siendi kila siku, lakini najikuta nikiingia kila baada ya wiki mbili au tatu. Hasaa, ninapo hisi umwagikaji wa mawazo na nahitaji kutulia na kupata msukumo mpya. Ninapo kwenda, huwa siendi na lengo moja tu, mara nyingi ninaanza na kutazama vitabu vya sanaa na picha. Halafu mwishowe ninajikuta nimepotelea kwenye eneo la hadithi la kusisimua au maisha ya watu. Wazo la kukaa chini kwenye ukuta wakioo na kitabu kigani hata kama ni dakika kumi hunipa amani ya ajabu.

Asubui ndio wakati wangu wa fursa ya tabu, nimepumzika nina nguvu na akili yangu iko wazi kwa kutatuzo matatizo magumu. Huwa natumia wakati huo kufanya kazi, zinazo itaji umakini mkubwa. Mchana huwa na nishapata msukumo wa mwisho, ninafanyi kazi nzuri lakini tayari ninaanza kufikiria chakula cha mchana. Wakati wa jioni ambao huwa wakushangaza Mara nyingine ni mawazo mengi zaidi lakini pia nishachoka Huwa ninafanya kazi rahisi za kupanga na kukusanya tu.